Ndio napendelea baridi au joto, mara nyingi mimi napendelea kukiwa na baridi. Kwanza kukiwa na joto, kitu mtu huwa nasikia tu ni usingizi. Huwezi fanya kazi vizuri kukiwa na joto. Lakini kukiwa na baridi, unaweza fanya kazi na bidii. Mwanzo kuna baridi kwa hivyo mwili haijachoka na mwili haichoki. Kwa hivyo kama ni kufanya kazi, unafanya kazi kwa bidii. Napendelea wakati kuna baridi. Wakati kuna baridi mwingi ndio wakati ukisoma, unasikia umeelewa. Hapo ndio wakati unafanya mazoezi sana na huchoki. Hapo unaweza kimbia hadi kilomita kumi na huskii kama umechoka ukiangalia wakati kuna joto huwezi kimbia hivyo sana unaweza zirai hadi lakini kukiwa baridi, hapo ndipo unaenda nje, unafanya kazi kwa bidii au huchoki. Na hapo ndipo mwili yako iko very active kwa hivyo unafanya kazi nyingi sana kwa muda chache kwa hivyo unapendelea wakati wa baridi sana kuliko wakati wa joto.